Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo kujifunza mambo mapya kwa haraka na kuyaelewa kwa kina. Ningependa kuwa na kipaji cha kuweza kushika maarifa mapya kwa mudamfupi, kuyaunganisha na yale niliokwisha kujifunza na kuyatumia kwa vitendo katika maisha kila siku. Uwezo huo ungekuwa na wa manufaa sana katika kazi, masomo na hata katika kukuza ujuzi binafsi. Kwa sababu dunia hubadilika kwa kiasi, kwa kasi na inahitaji mtu awe tayari kujifunza kila wakati.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kwa njia ambayo inanipa nguvu na kunirejeshea umakini ili niendele na kazi kwa ufanisi. Kwanza kabsaa, mara nyinyi napenda kula chakula cha mchana kilicho rahisi lakini kinachonipa lishe, kama wali na mboga au samaki, au labda chakula kidogo cha haraka nkiwa nmechoka. Kula vizuri kuna kunasaidia mwili na akili kupumzika. Baada ya kula, napenda kuchukua muda wa kukumzika kidogo wa kukaa kwa utulivu au kutembea kwa muda mfupi. Kutembea kunanifanya nipate hewa safi ya kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda pia kusoma kitu kidogo kama hadithi fupi au habari au kusikiliza mziki mnyoofu ili kupunguza stress.